Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini zaidi ya burudani naiona kama nafasi ya kutafakari na kujifunza. Michezo, hunivuta kwenye dunia tofauti ambako maamuzi yangu yana athari. Hunilazimisha kufikiri kwa kina, kupanga mikakati na kuwajibika kwa chaguo ninazofanya. Napendelea michezo ya mkakati na hadithi kwa sababu hunifundisha uvumulivu, subira na umuhimu wa kushirikiana. Wakati mwingine michezo hunisaidia kupunguza mawazo mazito ya maisha ya kila siku, kunipa mda wa utulivu na kunikumbusha kuwa changamoto kama zilivyo kwenye michezo zinaweza kushindwa kwa hatua na bidii. Kwangu kucheza michezo ya video si kukimbia uhalisia mbali ni njia ya kuimarisha akili na roho.